Kusubiri kwenye mstari, kuna niletea hisia ya kuwa naeza kupoteza muda mwingi katika mazingira hayo, muda ambayo naeza paswa kufanya mingine ambayo ni ya maana. Na kile ambacho nafaa kukisubiri, nafaa kuwa kia heri nzuri na kuweza kuja kwa haraka. Sababu nyingine ni hali ya kuwa kawaida, naeza kupata njia ambayo inakubali, bali, pia naeza kuwa na kusononeka. Lakini wakati mwingine naweza kuwa na chanzo ambacho kuweza kunifanya, naeza kunichanganyikiwa. Au hata kufikiria mambo ambayo mengine yako kichwani hii huweza kunipa fursa kwanza kujirejelea kiakili nakuweza kupata saa ya kuweza kutulia hili nikiwa kwenye laini ya kungoja naweza kupata njia ya kuweza kupata matatizo yangu kuweza kushugulikiwa kwanza kwa rahisi sana kukosa uvumilivu huo ni mstari ambao weza kunikuwa mbali na mimi na huwezi kusogea kwa watu kama mimi au watu hawafuati utaratibu huo huweza kunifanya nisikie vibaya kwa kuwa umekuwa ukingoja kwenye mstari kisha mtu anaja ana kupita katika mstari wako bila hata hilau au hata ruhusa ya kwako kusubiri ni kufanya mambo ambayo nijisikie kuwa ni kama nimeweza kuwa na muda anaweza kuendelea bure muda unakimbia bure na kupotea ninapokuwa kwenye mstari nikisubiri mara nyingi akilini naweza kupata nakuweza kujua kwa kuwa naweza kuteseka kwa kufikiria kwa nini haendi haraka na kwa nini laini inasongea pole pole ningekuwa nafanya kitu kingine kwa sasa au hata ningekuwa nafanya vitu vingine na kucheleweshwo kwa nini kwa vitu vingine hizo fikra ambazo huweza kunikujia na kuweza kuniletea msongo wa mawazo bila hata kutarajia lakini pia kuna nyakati ambazo naweza kusubiri pia na kuweza kuwa katika mstari ambao huweza kunifuata na kunifanya nipate kuwa na nafasi ya kutulia kuangalia mazingira, wakati sahihi ambao huweza kunisaidia kuwa katika hali nzuri ya kimwili na ya kiakili naweza pia kuchukulia na pia foleni ambao ni ya muda wa kupumzika kidogo ili kuangalia watu ambao, kusikiliza watu ambao kando yangu kuangalia watu, kusikiliza mziki, hata kutulia na hata kutafakari mambo ya siku yangu au hata kupanga ratiba ya malengo ambayo nataka kuyatimiza mdogo mdogo au pia kuendeleza mambo ambayo nafaa kutimika bila mimi kupata haraka yaote kuna namna fulani ambayo naweza kupata utulivu na pia unaweza kupata kukuja kwa kupumua na hata kupata njia nyingine ya kuweza kukubali mambo ambayo hayawezekani katika dunia. Hivi naweza kaa na kufuata utaratibu wa utulivu wangu na kwa sana nikiweza kuangalia kwa kuwa kila mtu anafuatilia huo wa laini huweza kunifanya kupata utulivu na kunisaidia kuweza kuendelea na kupata nguvu ya kuendelea kuongojea kwenye laini wakati mwingine nikiwa kwenye mstari mrefu naweza kujikuta kwa nikifikiria ushirikiano wa watu au pia kila mtu wakija kuwa na sababu yake fulani kila mtu anataka kukuwa na amemaliza haraka lakini bado wote wanakaa kwenye laini na kushirikiana ilikuweza kufanya jambo yawe marahisi hilo linaweza kunifanya niweze kuhisi vyema na kuhisi kama niko katika sehemu wa mfumo kubwa ambao huko mahali ambapo kila mtu anatakiwa kuwa na mstari wake au hata kustahili uvumilivu mkubwa wao ingawa si rahisi kila wakati ambapo naweza kukaa katika laini kuleta utulivu kwangu au njia ya kupata ukimya katika umoja wangu kuna pia hali ambayo ni fulani ya kuchoka ambayo huweza kuja katika hio ngoja katika muda mrefu katika laini miguu kuuma mawazo ya kuchoka hata hisia yangu kutamani kazi ambazo haziishi ambazo niweze kuendelea na siku yangu nyingine kwa vitu vingine ambavyo nafaa kuvifanya lakini mara nyingi nikikubaliana na mwisho wa foleni. Napatana hisia afueni ambayo nimeweza kurejea kutoka kwenye mwisho adi katikati au ama kutoka kwenye mwisho na kukaribia kwenye kwa kuhudumiwa kama vile kushinda changamoto ndogo kwa ujumla kusubiri kwenye mstari huweza kunipea machanganyiko mengi ambayo ni yakufanya ni hisia yangu weza kusikia vibaya hivi, naeza kuvumilia ila, naweza kusikia vibaya.